Ndiyo, nina kumbu kumbu moja ya kutisha ambayo bado hujitokeza akilini mara kwa mara. Ilipokuwa siku ambayo nilijikuta katikati ya hali isiotarajiwa. Nikihisi hofu na kutokuwa na huwakika wa kitakachofuata. Moyo ulikuwa unapiga haraka mawazo ya kinichanganyisha na nilihisi kama sina udhibiti wa hali ile kwa muda mfupi. Kumbukumbu hiyo ilinifundisha umuhimu wakuwa makini, mtulivu na kujifunza kukabiliana na hofu. Ingawa haikuwa uzoefu mzuri ili nijenga kiakili na kunifanya nijitambue zaidi. Leo ninapokumbuka tukio hilo, bado huisi msisimuko mdogo wa hofu. Lakini pia huisi nguvu kwa sababu niliweza kulivuka na kuendelea mbele.

Kwa upande wangu, jambo la dini lilo muhimu zaidi siyo kufuata ibada au kuizingatia sana. Kwa ukali, bali maadili na msingi ya utu inayofundishwa. Hata kama sizingatii dini sana, bado naona umuhimu wamambo kama uwaminifu, huruma, heshima kwa wengine na kufanya mema bila kulazimishwa. Ninaamini dini nyingi. Kwa njia moja au nyingine, ufundisha jinsi ya kuwa binadamu bora na kuishi kwa amani na watu wengine. Hilo ndilo ninaloli chukua kama jambo la muhimu. Kujifunza mema na kuyaishi katika maisha ya kila siku, hata bila kushikamana sana na taratibu za kidini. Pia naheshimu imani za wengine na haki yao ya kuamini wanachotaka.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Napenda kuanza siku na chai kwa sababu hunipa joto, utulivu na kunisaidia kuamka taratibu kabla ya kuanza shughuli. Chai inanifanya nijisikie, nipo tayari kiakili na kimwili kukabiliana na siku mpya. Mara nyingi, hunywa chai nikiwa nimetulia, labda nikifikiria mipango ya siku au nikitazama mazingira ya asubuhi. Wakati mwingine huambatanisha na mkate au kitu chepesi cha kula.

Bado sijaona bahari kwa macho yangu mwenyewe. Lakini ningependa sana kuiona siku moja. Nimekua nikisikia na kusoma mengi kuhusu uzuri wake, pia kuona mapicha mtandaoni. Kuona maji makubwa yasiyo na mwisho, sauti ya mawimbi na upepo mwanana wa pwani. Kila ninapo ifikiria bahari, huhisi hamu na udadisi mkubwa wakujionea kwa karibu. Ninaamini kuona bahari kungeleta hisia ya utulivu na mshangao kwa wakati mmoja.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye tumeshirikiana kwa muda mrefu na tumepitia mambo mengi pamoja. Jina lake ni mwangi tulikutana zamani wakati nilikua chuo cha sekondari na wakati huo maisha nilikua nahitaji mtu wakunielewa na urafiki wetu ukaanza taratibu hadi ukawa wakaribu sana. Tulianza kuzungumza kama watu wakawaida lakini kadri muda ulivyopita tukajenga uaminifu na kuelewana kwa undani zaidi. Mara nyingi tunapokua pamoja hupenda kuzungumza kuhusu maisha mipango ya badae na changamoto tunazokutana nazo. Pia hua tunacheka tunasaidiana na wakati mwengine kukaa kimya pamoja bila hata kuhitaji maneno mengi mambo haya madogo ndio hufanya urafiki wetu uwe wakipekee na waukweli. Kinachomfanya awe rafiki wakweli ni uaminifu wake uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu na uwepo wake hata wakati mambo sio mazuri. Najua kua naweza kumtegemea na hilo hunipa amani kubwa moyoni kwaujumla na nmthamini sana rafiki yangu huyu kwasababu urafiki wetu hunijenga hunifariji na hunifanya njisikie siko pekeyangu katika maisha.

Mchezo ningeupenda kujaribu ni kuogelea baharini. Ingawa bado sijapata na fasi ya kuona bahari. Wazola kuogelea ndani ya maji makubwa na kusikia mawimbu univutia sana. Naona ni mchezo unaochanganya mazoezi ya mwili, utulivu wa akili na ujasiri. Ningependa kuujaribu kwa sababu hunisaidia kuondoa hofu, kujifunza kitu kipya na kuwa karibu zaidi na maumbili. Pia naamini kuogelea hunisaidia kuwa na afya nzuri na kujiamini zaidi. Nikifikiria kujaribu mchezo huu, huisi hamasa, msisimko na matarajio ya uzoefu mpya kabisa.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma hasa kwa ajili ya burudani na kujiachilia. Ingawa si mtaalamu, kucheza ngoma ninapojisikia, huru na nikisikiza muziki ninaoupenda. Kucheza hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu. Napenda zaidi kucheza ngoma katika mazingira yasiyo na presha, labda nikiwa na marafiki au nikiwa peke yangu nyumbani. Si lazima iwe ngoma kamili au iliyopangwa. Wakati mwingine ni kuachilia mwili uende na midundo tu. Na si lazima nielewe lugha. Kwa ujumla, kucheza ngoma hunipa furaha, uhuru wa kujieleza na kuniongezea nguvu ya hisia.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni ninayokumbuka ni wakati niliokua, nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shambani karibu na nyumba yetu. Tulicheza michezo ya kienyeji kama kukimbizana, mpira wa mguu mdogo na kuigiza hadithi mbali mbali. Kila kitu kilikuwa furaha tele, bila shinikizo au wasiwasi wa mambo makubwa ya watu wazima. Kumbukumbu hii ilikuwa maalumu kwa sababu tulikuwa pamoja na marafiki wakaribu, tukicheka, kushirikiana na kuunda mipango ya michezo bila kuhitaji mtu anayetupa maagizo. Ni wakati ambao nilijihisi huru, mwenye furaha ya kweli na mshikamano wa urafiki wa dhati. Nikikumbuka kumbukumbu hii, mimi huhisi furaha tele. Upole wa moyo na mara nyingine huchochea hamu na hamu ya uchezaji au kufurahia mambo madogo kama tulivyofanya utotoni. Ni kumbukumbu inayonifanya nijisikie tulivu na shukrani kwa maisha ya utotoni niliyopewa.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasi fulani. Ninazipenda hasa pale zinapokuwa na mantiki na zinahitaji kufikiri kwa utaratibu. Hesabu hunifundusha kwa umakini, na niwe pia mtulivu na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua bila kukata tamaa. Hata hivyo, si kila aina ya hesabu hunifurahisha. Kuna baadhi ambazo huitaji umakini mkubwa sana na zinaweza kuchosha. Hasa kama hazina matumizi ya moja kwa moja katika maisha kila siku.

Huwa napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube zaidi kuliko kwa majukaa mengine. Kwa sababu ni YouTube inatoa aina mbalimbali za video kuna mafundo, burudani, michezo, elimu na hadithi za kweli. Inaweza kuchagua video zinazonifaa muda wangu, ladha au mahitaji yangu ya kujifunza. Mara nyingi mimi hutazama nikipumzika au nikitaka kujua mambo fulani kama mapishi, mafunzo au teknolojia. Pia napenda kuona video za burudani au zilizopangwa vizuri ambazo hufanya nifurahi na kupumzika akili. Kwa ujumla, YouTube ni pahali pazuri kwa sababu huniruhusu kuchagua, kujifunza na kufurahia wakati wangu wa mtandaoni kwa uhuru.

Kuna tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na kuudhi wengine bila tu sababu. Hii hunifanya njisikie sipo salama au kutokuwa na furaha pale ninapokutana na mtu anayejitendea wenyewe bila kuzingatia hisia za wengine. Hasa pale mtu anapozungumza kwa dhihaka au kumtukana mwingine bila sababu. Mimi huisi haijalishi kama ni familia, rafiki au mgeni. Mtu kama huyo hanifurahishi kabisa. Tabia kama kuchelewesha bila taarifa, kuzungumza bila kusikiliza au kudanganya pia hunichosha sana.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunipa uelewo wa jinsi maisha yalivyokuwa zamani na sababu zinazofanya mambo ya leo yawe jinsi yalivyo. Ninapojifunza historia uhisi kama ninarudi nyuma kidogo na kushuhudia safari ya binadamu. Yaani kama time travel hivi, mafanikio yao, makosa yao na maamuzi yaliyobadilisha dunia. Napenda zaidi historia inayohusisha maisha ya watu wa kawaida. Siyo tu ya vita au viongozi wakubwa. Hadithi za jamii utamaduni na mabadiliko ya kijamii hunivutia kwa sababu hunifanya nijihisi karibu zaidi na yaliyopita.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu nilioudhamini sana. Nilijihusisha na kazi hiyo kwa nia ya kusaidia na kutoa mchango wangu kwa jamii, hata bila malipo yoyote. Ilikuwa nafasi ya kujifunza kuwa na huruma zaidi na kuelewa changamoto wanazopitia watu wengine. Wakati wa kujitolea, nilijifunza umuhimu wa kushirikiana, kusikiliza na kufanya kazi kwa moyo wa kujitoa. Haikuwa rahisi kila wakati, lakini kuona tofauti ndogo niliyoweza kuleta kulinipa furaha na kurithika moyoni. Ilinifanya nitambue kuwa hata msaada mdogo unaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu mwingine. Kqa ujumla, kazi ya kujitolea ilinijenga kiakili na kihisia. Ilinifundisha kudhamini nilicho nacho, kuwajali wengine zaidi na kuamini kuwa kutoa nisehemu muhimu ya maisha yenye maana.